Nikiwa mtoto nikuwa napenda kukimbia ama kupanda miti Pia nikuwa napenda kuchimbua michanga kuchukua tu michanga Nikoroge na maji nitengeneze vyombo nitengeneze nyumba kutumia udongo Kitu chochocho kikuwa kinahusu udongo kupanda miti kukimbia nikua napenda sana Nikuwa mtu mchangamfu nigeenda nicheze mpira na wengine nigeenda turukeruke kila mahali nilikuwa mchangamfu sana Naam, lakini sana sana kucheza na matope, kucheza na mchanga. Naam, ilikuwa inafanya nasikia vizuri, hiyo kutengeneza mtu kutoka kwa udongo ama vyombo. iliKuwa nafanya nahisi kama mimi nikona busara. Naam.